Wakati wa msongo wa kazi, mimi hujitahidi kupanga kazi zangu vizuri kwa kueka vipaumbele na kuchukua mapumziko mafupi ili kutuliza akili. Pia mimi hupumua kwa kina kusikiliza muziki wa utulivu au kutembea kidogo ili kupunguza mawazo. Njia hizi hunisaidia kurudia kazi zangu nikiwa na utulivu, umakini na uwezo wa kufanya maamuzi bora bila kuchoka sana.

Ningependa kujifunza zaidi kuhusu teknolojia za kisasa, haswaa kilibandia na matumizi yake katika kutatua changamoto za kila siku. Pia, ningependa kujifunza ujuzi wa kifedha na ujasirimali ili kuboresha maisha na kusaidia jamii. Kujifunza mambo mapya, hunisaidia kupanua fikra, kuongeza ubunifu na kujiandaa vyema kwa fursa za badae.

Wakati wa likizo, mimi hujistawisha kwa kupumzika, kusoma vitabu vya kujenga maarifa na kujifunza ujuzi mpya mtandaoni. Pia mimi hutumia muda na familia na marafiki kushiriki michezo au matembezi ili kubadilisha mazingira. Mchanganyiko wa kupumzika na kujifunza hunisaidia kurejesha nguvu, kuongeza motisha na kurudi kwenye majukumu nikiwa na mawazo mapya.

Kabla ya kulala usiku, mimi hupenda kutuliza akili kwa kuwacha kazi nzito na kutumia muda mfupi kupumzika. Mara nyingi, mimi husoma kidogo kusikiliza mziki wa taratibu au kutafakari siku iliyopita. Pia mimi hujitahidi kulala mapema ili mwili upumzike vizuri na kujiandaa kwa siku inayofuata nikiwa na nguvu na umakini.

Somo nililopenda zaidi shuleni ni hesabu kwa sababu lina nifundisha kufikiria kwa mpangilio na kutatua matatizo kwa kimantiki. Pia nilifurahia somo la sayansi kwa kuwa lininisaidia kuelewa jinsi vitu vinayo fanya kazi katika maisha ya kila siku. Nilifurahia pia somo la geografia kwa vili iliniwezesha kuelewa jinsi dunia yetu ilivyoumbwa na maumbile ambayo tunayo duniani. Na kuelewa vitu kama vile mawe na hata bahari na vitu vingine kuhusu dunia letu.

Ndiyo, mimi huvaa miwani wakati nina poenda nje, wakati kuna kiangazi au jua jingi. Pia mimi huvaa miwani wakati wakusoma, kutumia kompyuta au kuangalia skrini kwa mudamrefu. Miwani hunisaidia kulinda macho kutokana na uchovu, muanga mkali wajua na kuongeza umakini pia. Pia, hunisaidia kuona vizuri zaidi na kufanya kazi au kujifunza kwa urahisi bila kupata matatizo ya kuona.

Ndio, nimiwahi kushiriki mashindano mbali mbali, kama ya kitaaluma na michezo ya shuleni. Kushiriki huo ulinisaidia kujifunza kushindana kwa haki, kujenga kujiamini, na pia kufanya kazi kwa bidii ilikufikia malengo. Pia nilipata uzoefu wa kufanya kazi na wengine, kukubali matokeo na kuboresha uwezo wangu kwa siku zijazo.

Naam, kwa kawaida, mimi hulala takriban masaa saba hadi masaa nane kila usiku. Hii hunisaidia mwili na akili kupumzika kikamilifu, kurekebisha nguvu za siku nzima, na pia kuhakikisha nikiwa makini na nikiwa na ufanisi siku inayofuata. Pia, mimi hulenga kulala wakati mmoja kila siku, ili kudumisha mzunguko mzuri wa usingizi.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini ni ile ambayo inaonyesha ubunifu, uwazi, kuwajibika kwa watumiaji na kuleta manufaa kwa jamii kwa ujumla. Mifano ya kampuni kama hizi ni kama vile Google, Microsoft, Samsung na pia Apple. Hizi ni mifano ya kampuni zinazojaribu kuleta teknolojia yenye tija na kutunza watumiaji.